Mimi simpenda picha sana lakini huwa napiga picha mara kadhaa sana sana ninapukua kwa mahali ambapo naitaji kueka iyo kumbu kumbu kama niko mahali ambapo naitaji kueka kumbu kumbu napiga picha ila kama siko mahali naitaji kumbu kumbu huwa sipigi picha.

Ningependa kujaribu kuogelea, natamani sana kuogelea sana sana baharini, ningetamani sana kujua kuogelea baharini hiyo ndio Mchezo ambayo, mimi hua natamani kuogelea, kwa maana ukiogelea akili inatulia, mwili inanyoroka mambo inakuwa sambamba.

Ninapoamka, mimi hupiga sala, nikishapiga sala kwa Mungu, naenda bafuni, naoga, nasugua meno, nakunywa kiamshakinywa, ambacho ni mkate kwa chai, ama chai kwa mandazi, kisha naondoka naenda kazini.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi sana. Kwa maanu kila ukilinganisha mziki wa jadi na mziki wa sasa, mziki wa jadi una mafunzo mengi sana na mziko, mziki wa jadi huwa unaimbwa na huwa una mafunzo mbali mbali. Kushinda mziki wa sahii. Mziki wa saa hii hauna mafunzo.

Ili kujitunza mimi nafanya kazi yangu kwa bidii najitegemea mimi mwenyewe na kama watu kwa amani napendana na majirani zangu, sina ugomvi na mtu na hiyo ndiyo njia ya kujitunza vizuri na kujiweka vizuri na kuwa msafi na mwenye mpangilio.

Wakati wa mvua kuu, naeza penda kupanda miti. Wakati kuna mvua nyingi, ndio huwa nachukua nafasi ya kuenda kupanda miti, angalau miti hamsini. Kwa maana wakati wa mvua ndio miti hua inashika chini vizuri. Hasa wakati huo mimi huchukua hiyo nafasi, kuenda kupanda miti. Na ninafurahia zaidi kwa manaa miti ambazo nilipanda mwaka uliopita kwa sasa umemea umenawiri na umekua mzuri sana. Na mvua imebadilisha sana maisha yangu kwa maana nimepanda miti mingi sana. Nikihisi sauti ya mvua, hua najawa na furaha tele moyoni mwangu.

Ndio napenda mvua, mvua ni safi, mvua inaleta chakula mingi, mvua ikona baraka, mvua inaondoa vumbi. Ndiyo kwa maana napenda sana mvua, maji iko kwa wingi, chakula kwa wingi, hamna shida.

Mi hupenda paka. Kwa maana paka ni mnyama wakujitegemea, mnyama msafi na mnyama anae na mpango, mpangilio ukimfunza. Ni mnyama ambayo unaeza mfunza na aelewe. Ukilinganisha na mbwa, mbwa anaelewa pole pole kushinda paka. Na mbwa si msafi, paka ni msafi.

Mi hujenga mahusiano na wafanyi kazi wengine kwa kufanya kazi yangu kwa ustarabu, kutumia wakati wangu vizuri, kufanya kazi yangu kwa wakati unaofaa na sisumbui mtu. Na akuna maneno mengi, na akuna vurugu, nikae tu nao kwa upendo na ushirikiano na kufanya kazi pamoja na kusaidiana kikazi.

Mwanzo kabisa, kitu cha kwanza nachofanya kabla ya kwanza kazi, ni kupanga orodha ya siku. Orodha ya vile vitu ambavyo ntakua nafanya, ile ya muhimu zaidi, ikifuatiwa, na ile isiyo muhimu. Na kwa mwisho wa siku, nitakua nimefanya yote niliyoyapangia kufanya. Hua napangia kwa masaa. Kama kuna orodha ya kwanza naipangia masaa ya pili masaa ili vitu viende kwa mtaratara.

Napenda kufanya kazi tukiwa na wengine ili tusaidiane kwa maana ukifanya kazi na mwngine kazi hukua rahisi sana na mnasaidiana kimawazo na matendo. Ni vizuri kufanya kazi pamoja na wenzako. Mimi napenda sana kufanya kazi pamoja na wenzangu kuliko kufanya pekee yangu.

Simu yangu nautumia kwa muda kama masaa kama masaa sita au kumi na mbili Kila kitu unachofanya nafanya kwa simu yangu, biashara Sasa kila wakati mi huwa na simu yangu mkononi na hua naiangalia karibu kila wakati Ndiyo, simu yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Nokia Ndiyo, hiyo ndio ilikuwa simu yangu ya kwanza na, ndiyo, simu inanisaidia sana kwa hii maisha kwa maana ninapata kazi nayo, ninasoma nayo, teknolojia iko kwa simu, napenda sana simu ndi mda mzuri wa kuzima simu ni usiku ninapotaka kulala na kupumzisha akili.

Nikiamka jambo la kwanza namshukuru mungu, natandika kitanda changu, naenda bafuni, naoga, naenda natayarisha kiamsha kinywa, nanywa, nakula, nashiba na mimi hupenda kwa mwendo wa saa kumi na mbili asubuhi Labda hadi saa moja na tuseme mimi huwa lazima nioshe vyombo Nioshe nyumba kabla ya kutoka kwa nyumba Ndio niache nyumba ikiwa safi asubuhi zangu hukuwa safi, asubuhi zangu hukuwa mzuri na sijaipata tashwishwi lolote.

Somo la sayansi nililolipenda ni somo ambalo linaitwa biolojia. Biolojia ilikuwa somo ambalo nalipenda sana kwa maana. Nilipenda sana kuhusu mwili ya binadamu, kuhusu wanyama, kuhusu mimea. Ilikuwa somo ambalo lilikuwa lina nipendeza sana. Na ni somo rahisi sana ndio maana nalipenda.

Katika kazi yangu nataka kufikia kwa kiwango cha juu sana ila nataka kuenda kipolepole tu maana polepole ndiyo mwendo ufao mimi nataka kufikia juu kukua mkubwa kukua na kampuni yangu na kukua na wafanyi kazi wengi ndiyo.

Mimi napenda kula nyumbani, napenda kula nyumbani, sana sana vyakula ambavyo nimejipikia, navipenda sana kuliko vyakula vya nje, maana vyakula vya nje, huwa siviamini sana. Mi hupenda vyakula ambavyo mi nimejipikia, na nimetia usafi wangu kwa hiyo chakula, ndio.

Napenda kuandika kwa kompyuta, maana kompyuta inapeleka kazi haraka sana, na kompyuta inanisaidia, yeah kompyuta ni rahisi kuliko kuandika kwa mkono, kuandika kwa mkono, kunachokesha na unachukua muda mrefu, ila kuandika kwa kompyuta inachukua muda mfupi na unapata maelezo yako zaidi, hata unaeza tumia teknolojia.

Mimi habari zangu kwa wakati mwingi huwa na upata kupitia mtandao Kwa maana mimi ni mtu wa mtandao sana Napenda mtandao na habari zangu zote navitoa kwa mtandao au kama si mtandao televisheni ndiyo.

Mi napenda paka sipendi mbwa paka ni mnyama ambaye ni msafi na ni mnyama ambaye anajua kujishughulikia na kujitafutia ilhali mbwa si msafi na atategemea nimtaftie kila siku Lakini paka kwanza kwa usafi anajiosha mwenyewe na unaeza mfunza kuenda choo na akajua na kwa masiku chache. Ilhali mbwa atachukua muda kumfunza.

Wakati wa asubuhi, asubuhi ninapoamka nikunywe chai niende kazini, nitafanya kazi vizuri maana akili yangu, i ni mpya, haina mambo mengi, iko sawa, wakati wa asubuhi, si kama wakati wa jioni nakuwa nimechoka, ilhali wakati wa asubuhi mi hufanya kazi kwa ustaarabu na kwa umakini.

Mimi mchezo ambao napenda kucheza ni mpira na penda mpira sana kwa sababu nimekuwa nikiucheza tangu utotoni hadi sasa napenda kuiona na pia kuicheza na mi ni shabiki maarufu watimu za mipira kote nchini.

Natumia simu yangu zaidi kwa sababu ndiyo inayonisaidia, kufanya kazi, na pia teknolojia, na pia kusoma. Sana sana kusoma, inanisaidia sana na pia hunisaidia kutuliza akili, ninapoingia mtandowini, ina nacheka, na nafurahi.

Ndiyo, nimewahi kushiriki katika mashindano mbali mbali. Nimewahi kushiriki katika mashindano ya mpira. Na timu yangu ikaibuka kuwa mshindi. Pia nishai shiriki kwa michezo ya kukimbia. Mashindano ya kukimbia. Ila niliibuka kuwa watano. Lakini nilishiriki kwa shindano na nilifurai.

Naipenda AC sana kwa maana AC ni nzuri hadi wakati wa usiku na wakati wa mchana kwa mana kuna saa nyingine joto jingi kinaeza jaa kwa nyumba na dirisha haiwezi fikisha hewa safi kila mahali. Ilhali AC utafanya kwa muda mfupi sana na hewa nzuri itaingia na utahisi vizuri naipenda AC.

Napenda msimu wa mvua, ni msimu wa mvua ni msimu ambao uko na baraka sana na msimu ambao umejaa chakula na maji na, kwa mwaka wakati mvua unaponyesha, ndiyo chakula ni kingi, pesa ni nyingi, kwa maana wakulima, wanabiashara wote, wanapata pesa pia bei chakula hupungua kwa maana mvua ni nyingi.

Mi sana sana napenda kufa suruwali maana suruwali inanisaidia wakati wabaridi na pia suruwali ikosawa kwa mwili yangu maana Sihitaji kuteseka wakati napotembea ama napofanya nini suruwali hunifaa sana na pia sipendi nguo za zenye si za kotoni Huwa natumia tu nguo za kutoni.

Nikiwa na mgogoro na mtu huwa natuliza kwanza akili na fikiria kwa umakini Sita rukia maneno wala sita mkwaza Ilinizuie vita na mgogoro uendele kukua mbae napenda amani Nikiona kama mgogoro nataka kuanza minatulia na natetea haki.

Ndoto yangu kuwa kubwa ni kuwa daktari daktari wa saratani ili niweze kuwasaidia wagonjwa wa saratani maana saratani imeenea chini kote duniani kote na huwa inaua watu wengi sana ningependa kuwa daktari wa saratani ili niweze kujaribu kusaidia wagonjwa wa saratani pale niwezavyo.

Mimi napenda mazoezi ya jioni, maana asubuhi mimi huamka saa kumi na moja naenda kazini, nikirudi, ndio huwa na fanya mazoezi, nioge, alafu sasa nilale. Mazoezi ya jioni ni nzuri kabisa na utapata muda muafaka wa kufanya mazoezi.

Katika usafiri wangu wa kila siku mimi hutumia matatu kwa maana matatu ndio bei rahisi na pia ina watu wengi sana. Watu wengi sana hutumia matatu na niharaka sana kufika ambapo unaenda. Kila siku mimi hutumia matatu maana sina gari yangu ya kibinafsi.

Ndiyo, napenda kuenda pwani sana, Mombasa ni raha, pwani ni raha, bahari, ina maji nzuri, harufu nzuri, upepo, na madhari mazuri ya pwani, inafanya ni pende sana kuenda pwani, na madafu pia, madafu tamu sana.

Napenda juisi ya matunda ya chungwa chungwa nalipenda kwa maana lina latha tamu na latha ambayo haina sukari nyingi sukari yake iko tu sawa na ni tamu bora iwe chungwa ambalo limeiva vizuri na rangi yake ya chungwa ni nzuri.

Ndio natumia mfumo wa saa usalama wa vidole kwa maana ninjia ambayo ni nzuri sana ya kuimarisha usalama kwa simu maana hamna mtu mwingine anavidole kama vyako. Ndio maana simu wako utakaa kama ukona usalama zaidi.

Habari mtandaoni. Gazeti, gazeti hamna sikuhizi ilipitwa na wakati. Ningumu upate mtu akiuza gazeti ilhali habari yote inawekwa mtandaoni. Na nirahisi sana kuona mtandaoni kuliko gazeti. Gazeti utoke kwa nyumba, utafute ilhali mtandaoni ni data tu au wifi. Alafu unaona maneno yako.

Wiki yangu ya kazi, mii hupanga kwa mtaratara, huwa naandika chini mambo ambayo nafaa nikamilishe kwa hiyo wiki, nahakisha kila siku, nimekamilisha jambo moja au mbili, aa ndio isongeshe wiki, na pia mambo ambayo nafaa nikamilishe yakamilike wiki inapoisha kwa wakati ufao. Nitandika, nitapanga na nipange wakati wangu na wakati nikuwe kwa wakati mahali napo takikana.